Mimi hupata habari zangu kutumia nenda za kisasa kama vile Instagram, YouTube na kwa saa zingine ninapoenda jijini naeza kununua gazeti ili kuona yaliyomo sana sana mimi hupendelea sana kuona yaliyomo kwenye Instagram na TikTok kwani hizi ni nenda za kisasa ambazo zinaeza kukujulisha yanayojili kwa sasa hivi si kama vile gazeti ambao unafaa kungoja ili siku inayofuata ili kupata yaliojili siku iliopita pia napendelea sana mfumo huu wa tiktoku kwani unaweza kukujulisha pia yanayojili katika nchi za mbalimbali ikiwemo kuonyesha video fupi fupi zinazoeleza kwa kina habari inayoongelelewa kwa video yenyewe.

Sanaa ya ufinyanzi ni moja ya kazi za kale na za kipekee za mikono zinazobadilisha udongo wa kawaida kuwa viombo venye thamani kubwa na matumizi mbalimbali nyumbani udongo unaotumika katika shughuli hii sio udongo wowote wa shambani bali ni udongo maalumu wa mfinyanzi clay soil ambao unapatikana kwa wingi maeneo ya mabondeni, kando ya mito au kwenye ardhi yenye unyevu unyevu udongo huu unajulikana kwa kunata kulainika kwa urahisi unapoandaliwa kwa kupondwa na kuchanganya na maji na uwezo wake wa kushikana vyema wakati mfinyanzi anapofinyanga viungu, mitungi au vyombo vya maua kwa kutumia mikono au machine la dwara baada ya viungu hivyo kufinyangwa na kukaushwa kivulini kwa siku kadhaa ili kuondoa unyevu wote, huingizwa kwenye mchakato wa kuchomwa ili kuvifanya viwe ngumu, imara na visivyoweza kuyeyuka vikigusa maji. Utomaji huu hufanyika kwa kuvipanga viungu hivyo ndani ya matundu, maalumu ya ardhini au matunuru ya kisasa. Ambapo hufunikwa kwa kuni, nyasi kavu au makaa na kuwashwa moto mkali sana unaofikia joto la kuanzia nyuzi mia tisa hadi elfu moja celciasi kwa masaa kadhaa hadi viungu hivyo vigeuke kuwa vya rangi ya machungwa au nyekundu ya udongo wa moto viungu hivi vinavyovutia vinauzwa katika maeneo mengi tofauti unaweza kuvipata kwenye masoko ya kiasili, ya mitaani, pembezoni mwa barabara kuu ambapo mafundi wanavipanga kwa ajili ya wasafiri, kwenye maduka ya mapambo, ya ndani ya nyumba, na sasa hata kwenye mitandao ya kijamii na masoko ya kidigitali ambapo vinafutwa vinafuatwa sana kwa ajili ya kupika, vyakula vya asili, kuhifadhia maji ya baridi au kama vyombo vya kurembesha bustani.

Chakula ninachokipenda zaidi kuliko vyote ulimwenguni ni pilau yenye harufu mzuri ikisindikizwa na kuku wa kukaanga mlo unaobeba mchanganyiko wa kipekee wa ladha tamu na mwonekano wa kuvutia unaovuta hamu ya kula mara moja mwonekano wa pilau hii ya kuku unasisimua macho mchele wake mrefu wa basmati uliopikwa kwa ustadi huwa na rangi ya kahawia na kukolea kutokana na viungo vya asili. Huku kila punje ya wali ikijitenga bila kushikana na kurembeshwa na vipande vya kuku vilivyokandwa vizuri kwa viungo na kukaangwa vikapata rangi ya dhahabu na ulaini wa kuyeyuka mdomoni. Ninakumbuka vizuri sana mara ya kwanza nilipokionja chakula hiki nikiwa mtoto kwenye sherehe kubwa ya kifamilia. Nilipoweka tonge la kwanza mdomoni nilivutiwa na mlipuko wa ladha ya joto na ya kipekee ya viungo kama hiliki, mdalasini, karafuu na saumu vikiwa vimeingia ndani kabisa ya nyama ya kuku na wali jambo lililonifanya nihisi kama ninaonja kitu cha kifalme na cha kichawi ambacho sikuwa nimeshawahi kukipata kwenye milo mingine ya kawaida. Tangu siku hiyo, mlo huu umekuwa maalum sana kwangu sio tu kwa sababu ya ladha yake ya kiasili na utajiri wa viungo bali kwa sababu umebeba kumbukumbu nzito za furaha, upendo na marafiki ukiwa na chakula kilichopikwa nyumbani nyakati za sherehe, sikukuu au tunapokusanyika kama familia na hivyo kila ninapokula pilau na kuku, ninasikia amani ya moyoni na harufu ya nyumbani inayofanya maisha kuwa matamu kila wakati.

Mabadiliko ya jinsi watoto wanavyo cheza sasa ikilinganishwa na zamani yanaonyesha wazi jinsi teknolojia na ukuwaji wa miji ulivyo badilisha kabisa ulimwengu wa malezi zamani michezo ya watoto ilitawaliwa na harakati za kimwili, ubunifu wa hali ya juu na ushirikiano mkubwa wa kijami watoto walikimbizana nje kwenye viwanja vya wazi, vichakani na barabara za mitaani wakicheza michezo ya kiasili kama kombolela, kidege, bano na kutengeneza magari ya nyaya na viungu vya udongo. Walicheza popote palipokuwa na nafasi huru chini ya ulinzi wa jamii nzima ya mtaa hata hivyo, leo hii watoto wengi wanacheza michezo ya kidigitali, wakitumia rununu, tablet na kompyuta za video. Wakiwa wamejifungia ndani ya sebule, vyumba vyao vya kulala, au kwenye balconys finyu za magorofa. Mabadiliko haya yamesababishwa na maendeleo ya kiteknolojia, uhaba wa viwanja vya wazi kutokana na ujenzi wa majengo, na hofu kubwa ya kiusalama inayo walazimu wazazi kuwakinga watoto wao ndani ya nyumba. Ninafikiri kuwa ingawa michezo ya sasa inawajengea watoto uwelewa mkubwa wakiteknolojia na akili ya haraka ya kidigitali. Imewanyima fursa muhimu ya kufanya mazoezi ya mwili kujenga kinga imara ya afya na kujifunza study za kijamii za ana kwa ana kama vile ushirikiano, uvumilivu na kutatua migogoro ya mitaani jambo linalofanya vizazi vya sasa kukua vikiwa upweke zaidi kuliko zamani.

Katika ulimwengu wa sasa wakidigitali, ulinzi wa taarifa zangu za siri ni jambo ninalo lipa kipau mbele cha juu sana ndiyo maana nimependelea kutumia mfumo wa usalama wa alama ya kidole kama ngao kuu kwenye rununu na vifaa vyangu vyote mfumo huu unanipa urahisi wa kipekee na amani kubwa ya akili tofauti na zamani ambapo nililazimika kukumbuka nambari za siri au mifumo ya kuchora ambayo ingeweza kusahaulika, kwa urahisi au kuchunguzwa na watu walioko karibu nami sasa hivi, ninahita tu tukugusa kwa sekunde moja sehemu maalumu ya kifaa changu ili kukifungua alama ya kidole changu ni ya kipekee duniani na haiwezi kuigwa wala kugushiwa na mtu yeyote. Jambo linalofanya mifumo yangu ya kifedha, barua pepe za kazi na jumbe zangu za faragha za sauti kubaki salama kabisa wakati wote. Kutumia teknolojia hii kumenipunguzia ule msongo wa mawazo na taharuki ya kufunga vifaa vyangu kwa haraka mitaani kwani, ninajua kuwa ufungua wasiri wa ulimwengu wangu wa kidigitali uko mkononi mwangu mwenyewe. Ukichangana kwa ustadi mkubwa kati ya kasi ya kisasa na ulinzi mathubuti usio tikisika.